La hasha, mimi huwa sipendi kusoma gazeti, maana gazeti ni chanzo ama chombo cha habari ambacho kimepitwa na wakati na cha kitambo Kwa hivyo mimi huwa sipendi gazeti na napenda haswa kutoa kutoa habari zangu, haswa mtandaoni kama vile kwenye simu yangu ya rununu na pia kwenye youtube ama mitandao mingine Kwa hivyo mimi sipendi kusoma gazeti. Sisomi gazeti hasa.

Mafunzo ambayo mimi ningependa kupata kwenye kazi ama nikiwa kazini ni mafunzo ambayo mimi sina ama mambo ambayo siyafahamu hata kidogo. Kwa hivyo haya ndio mafunzo haswa napenda kupata kazini, mafunzo mapya ambayo sina ufahamu wa mafunzo haya Kwa hivyo nikisoma kitu chochote kwenye kazini huwa napenda sana na ninafurahi.

Vile ambavyo napenda kuwasiliana na watu haswa huwa kwenye simu ama rununu yangu. Hivyo ndivyo napenda sana kuwasiliana na watu ambao na wasiliana nao kwa kutumia simu ama rununu na pia kuandika meseji ama kwenye mtandao kama vile ya WhatsApp ama kuwatumia email. Hivyo ndivyo napenda kuwasiliana na watu.

Chakula ambacho mimi nakipenda kwa zaidi sana naweza sema ni chakula aina ya ugali pamoja na nyama ya kuku. Hiki ndiko chakula ambacho napenda sana kukila aaaaa. Naweza sema hiki ni chakula ambacho kina ladha yake ya kipekee mh. Ladha tamu sana. Mara ya kwanza nilipokula hiki chakula. Nilihisi vizuri sanaa na Nikasikia hiki ndiko chakula ambacho nakipenda zaidi. Na yule ambaye alinieleza kukusu hiki chakula ni mama yanguu na mara ya mwisho kukila nilikila kama wiki moja hivi iliopita. Naam.

Ndio, mimi napenda kujaribu teknolojia mpya ama teknolojia ambayo imezinduliwa na ni mpya ili niweze kujua ni nini hicho ambacho inafanya Kwa hivyo naweza sema mimi napenda teknolojia mpya sana na napenda kujaribu teknolojia mpya na kila teknolojia mpya inapo tolewa mimi huwa kipaumbele ama mtu ambaye kwanza kwanza kujua hii teknolojia inataka nini ama ni vitu gani mpya ambayo imeleta.